La, mimi huwa sipendi hesabu. Somo la hesabu huwa ngumu na ni somo ambalo ni ngumu sana kulielewa. Kwa hivyo mimi sipendi kabisa somo la hesabati. Hata nilipo kuwa katika shule ya upili nilikuwa sana na kuwa mwenye sina furaha inapo fika saa ya hisabati. Kwa hivyo somo la hisabati mimi silipendi kabisa na hata katika ile kosi ambayo mimi nafanya mimi sipendelei tukiwa na hisabati.

Naam, mimi napenda maua kwa sababu maua yanafanya pahali popote pale pawe panafuraisha sana. Siku hizi maua hupandwa kila mahali kwa boma za watu ili ziweze kupendeza ama kufanya boma ivutia maipendeze. Maua huwekwa hata kwa nyumba ili kufanya sebule ama sebuleni kupendeze. Mauwa huekwa hupandwa kila mahali hata katika makanisa na mahospitali na kila mahali kuna maua ili ya weze kuvutia watu na ili hiyo mahali weze kuwa inapendeza.

Somo la sayansi ninalolipenda ni somo la biolojia. Napenda somo la biolojia la sayansi kwa sababu linaniwezesha kufahamu mazingira ambako mimi naishi. Najifahamu mimi mwenyewe kwa sababu tunasoma hata miili zetu, tunasoma zile miili zetu kama macho, tunasoma macho, tunasoma ulimi, tunasoma mdomo, tunasoma mguu, tunasoma hata moyo Kwa hivyo hata pia naweza kupata maelezo juu ya hata mimea na watu wengine.

Baada yasiku ndefu, mimi huchukua sharubati na huenda kivulini, mimi hukaa humo, huko nikisikiza nyimbo ama mziki, ambazo zinafurahisha ama ambazo zinanituliza. Na zinanitoa katika ile hali ya uchovu ama hali ya kikazi na wezakuwa nimepumzika mahali nilipo, nimekaa, nimetulia na punga hewa huku nikijifurahisha na kinywaji changu ama sharubati yangu.

Mimi napenda kamuka najua na sipendi kulala mapema kwa sababu usiku hua ndo wakati unapata kwamba watu wengi wamelala dunia imetulia na hua kumetulia vizuri sana Mimi naweza kufanya kazi zangu kama masomo, kama kazi zangu za utafiti kazi zangu za zile ambazo nafanya katika mitandao ya kijami pia naweza kuzifanya na hiyo ndo masaa mimi huweza kuingia katika mitandao ya kijamii na kujujulisha yale ambayo ya naendelea.

La hasha, sijawahi kujifunza kupiga gita ama kucheza gita, lakini mimi hupenda sana kusikiza gita ikipigwa, hasa kwa zile nyimbo ambazo zinahusisha kupiga gita. Hizo nyimbo huwa zinafurahisha sana na hata mlio wa gitaa huwa ni mlio ambao unafurahisha sana. Unafanya hata wimbo kukuwa mtamu. Hapa mbeleni nina uhakika ya kwamba nitajiunga na chuo ambacho kinafunza watu kupiga gitaa na nitakuwa mojawapo ya wale wapigaji gitaa hodari.

Kila siku ninapoamka asubui, mimi kwanza hupiga dua au kuomba naomba Mungu namshukuru kwa sababu amenilinda naamka naenda napiga mswaki, nikishapiga mswaki naenda jikoni ili kutayarisha kiamshakinywa, nikishakunywa kiamshakinywa naenda bafuni kuoga, nikikwishaoga najitayarisha kuenda kazini, nikishatoka natoka asubui sana naenda kazini na mara nyingine mimi pia huamka mapema kidogo ili kuenda mazoezi.